Kukamilisha kazi kwa wakati, huwa naanza kwa kupanga ratiba na kugawanya majukumu madogo madogo. Ninatanguliza kazi muhimu na kuepuka kuharakisha. Pia hutumia muda maalum wa utulivu bila usumbufu ili kuongeza umakini. Ninapokutana na changamoto hujaribu kutafuta suluhisho haraka badala ya kusubiri. Utaratibu huu hunisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha matukio bora. Kupitia uzoefu huu nimejifunza kwamba kupanga na kujitolea kwa uaminifu ndizo nguzo za kukamilisha kazi kwa wakati.

Ninapokutana na tatizo kazini, hatua ya kwanza ni kulichambua kwa utulivu ili kuelewa chanzo chake. Kisha nagawanya tatizo hilo katika vipande vidogo vidogo, vinavyoweza kushughulikiwa hatua kwa hatua. Napenda kushauriana na wenzangu kwa sababu mawazo tofauti huleta suluhisho bora zaidi pia hutumia mbinu ya kupanga muda na vipaumbele ili kuhakikisha tatizo halicheleweshi kazi nyingine. Kupitia mchakato huu nimejifunza kwamba nidhamu, ushirikiano na ubunifu ndizo silaha kuu za kushinda changamoto kazini.